Napenda kununua nguo, chakula, lakini sana sana napenda kununua nguo. Huwa napea zawadi, napenda kupatia watu zawadi, marafiki zangu, wazazi, ndugu zangu. Napenda kuzawadi watu za kwao.

Ndio kuna picha zangu mitandaoni ukiingia instagram kuna picha nilizo weka huko ni huko tu sana sana. Sijaweka picha zangu kwenye ni mitanda mingi ni mitandao mmoja ni meweka picha zangu.

Nahitaji kuhimarisha ujuzi wangu wa kupata pesa. Mimi niko karibu kumaliza chuo kikuu sana kwa kuongeza ujuzi wangu wa kupata pesa. Ndiyo nianze kupata pesa. Nikimaliza chuo kikuu niache kutegemea wazazi. Ikibidi pia nihame kwetu.

Naishi Mombasa, sasa nimeona bahari maisha yangu yote. Tangu kuzaliwa, si tangu kuzaliwa. Maisha yangu yenye nilianza, nadhani nilipoanza kuona nilianza kuona nilianza kuona bahari. Nimekuwa Mombasa, kutuka niko mwaka mmoja mpaka nilivyofika mwaka wa ishirini na mbili. Sasa nimeona bahari sana.

Napenda mvua sana lakini tukiangalia upande wa Mombasa ni ngumu tupate mvua sasa nikiwa Nakuru tukipata mvua ni ngumu unipate nje nikitembea. Kukianza kunyesha mara nyingi na prefer kulala utanipata nimelala ama natazama runinga ama niko kwenye simu tu.

Tunda linalonipendeza ni nanasi, napenda nanasi sana, nanasi ni tamu na likona manufaa mengi mwilini sana, napenda mananasi sana, sana, sana, naweza kula mananasi mengi kwa siku.

Kenya kuna mikate aina nyingi na zilizotoka kwenye kampuni katha wa katha. Kuna mikate yenye ni meupe, alafu kuna hii yenye, ikona rangi ya hudhurungi, sana sana napenda kula hiyo nyeupe. Na ya kampuni ya fires ama superloaf.